Wakati wa mapumziko kazini mimi huwa na utaratibu ulio pangwa vizuli ambao unalenga kunisaidia kurejesha nishati ya mwili na akili ili niweze kuendelea na majukumu yangu ya ufanisi zaidi katika saa zinazo fuata. Mapumziko kwangu ni muda wa kukaa tuu bila kufanya kitu, bali ni fursa ya kufanya mambo madogo madogo yanauchangamsha mfumo wa mwili na kupunguza msongo wa mawazo unautokana na kazi. Jambo la kwanza kabisa ambalo mimi hufanya ni kujinyoosha na kufanya mazoezi mepesi. Kwakuwa kazi yangu inahusisha kukaa kwenye kiti na kuangalia kioo cha kompyuta muda mrefu. Kwa mara nyingi, misuli ya mgongo, shingo na mabega huwa inakakamaa. Kwa hiyo, nikipata dakika chache za mapumziko, mimi husimama kutembea kidogo ndani ya ofisi au kwenye kolido na kufanya mazoezi ya kujinyoosha miguu na mikono. Hii inanisaidia kuchochea mzunguko wa damu na kunifanya nijihisi mwepesi na mwenye amsha amsha mpya. Pili mimi kutumia muda huo kwa ajli ya lishe na unywaji wa maji. Huwa ninahakikisha na kunywa glasi moja au mbili za maji baridi ili kuweka mwili wangu katika hali ya unyevu. Kama ni muda wa chakula cha mchana mimi hupendelea kula chakula chepesi ambacho hakitanifanya nijisikie mzito au mwenye usingizi baada ya kula. Wakati mungine mimi huchukua kikombe cha chai ya rangi au kahawa kidogo huko ni kitafuna tunda kama tufaa au ndizi. Hali hii hunipa sukari ya asili inayohitajika na ubongo ili kuendelea kufanya kazi kwa umakini. Jambo jingine muhimu nalolifanya ni kupumzisha macho na akili. Katika ulimwengu wa sasa wa kidigitali macho huchoka sana kutokana na mwanga wa screen. Wakati wa mapumziko mimi hujaribu kuweka simu pembeni na badala yake naangalia nje ya dirisha hii kuona mandhari ya kijani au mwanga. Hii inaitwa mbinu ya kupumzisha macho. Pia mimi hupenda kufanya tafakari fupi kwa kufunga macho na kuvuta pumzi ndefu kwa dakika kama tano. Hii na inanisaidia kuondoa msongamano wa mawazo ya kiofisi na kunipa utulivu wa ndani vile vile mapumziko ni muda mzuri wa kujijenga kijamii na wenzango. Mimi hupenda kuzungumza na wafanyakazi wenzangu kuhusu mada ambazo hazihusiani na kazi. Tunaweza kuongelea michezo, matukio yanayoendelea duniani au hata utani mdogo mdogo. Maingiliano ya kijamii ni muhimu sana kwa sababu yanatengeneza mazingira ya urafiki na ushirikiano kazini. Na yanatusaidia sote kurudi kwenye meza zetu tukiwa na tabasamu na ari mpya. Mwisho, kama lina muda wa ziada kidogo mimi hupenda kusoma kurasa chache za kitabu au kusikiza muziki tulivu kwa kutumia speaker za masikioni. Kusoma kunanisaidia kupata maarifa mapya nje ya fani yangu. Wakati muziki unanisaidia kubadilisha hali yangu ya hisia na kuniondolea uchovu wa kisaikolojia. Kwa kufanya mambo haya yote kwa mpangilio, mimi hujikuta niko tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazofuata katika ratiba yangu ya kazi.

Asubuhi ya leo ilianza kwa utulivu mkubwa na mpangilio ambao umenifanya nijihisi mwenye nguvu na hali ya kufanya kazi na nguvu tangu nilipofumbua macho. Safari yangu ya asubuhi ilianza mapema sana kwani niiliamka sa kumi na moja kamili alfajiri. Mimi ni muumini mkubwa wako wai kuamka kwa sababu saa za mapema za asubuhi huwa na utulivu wa kipekee ambao unarusu akili kutulia kabla ya shamra-shamra za mji kuanza. Kitu cha kwanza kabisa nilichofanya baada ya kuamka, ilikuwa ni kuketi kitandani kwa dakika chache kumshukuru kushukuru kwa ajili ya siku mpya. Kisha nikanywa glasi kubwa ya maji ya uvuguvugu ili kuasha mfumo wangu wa mwili. Baada ya hapo nilifanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo kwa dakika kama kumi na tano jambo ambalo linasaidia kuondoa uchovu na wa usingizi na kuchangamsha mzunguko wa damu. Baada ya kukamilisha usafi wa mwili nikajiandaa ilifika zamu ya kupata kiamsha kinywa. Hii kukupa mwili ni shati inayohitajika. Kwa chakula cha asubuhi ya leo ni nikula bakuli la uji wa shahiri. Uliopikwa kwa maziwa kidogo na nikaongeza vipande ya matunda kama ndizi, strawberries, kwa juu. Ili kupata ladha tamu ya asili na vitamini. Pembeni nilikuwa ni kikombe cha chai ya rangi yenye mchanganyiku wa tangawizi na mdarasini ambayo ilinisaidia sana kunichangamsha akili na kunifanya nianze siku nikiwa na hisia na uchangamfu. Kuhusu namna nilipo anza siku yangu ya kuenda kazini ya asubuhi ya leo niliamua kutumia usafiri wa uma lakini nilihakikisha na tembea umbali kidogo hadi kituo cha basi. Kutembea huko kuna nipa fursa ya kuvuta hewa safi ya asubuhi na kuona maendeleo ya mazingira yangu. Nikiwa kwenye basi nilitumia muda huo kusikiliza podcast ya mafunzo ya kusoma malengo yangu niliojiwekea kwa ajili ya siku ya leo. Hii inainsaidia kufika ofsini nikiwatayari nimeshapanga vipao mbele vyangu na kujua ni wapi nianze kazi ya kwanza. Kwa ujumla nilihisi vizuri sana asubui hii, nilijawa na hisia, mashukrani za amani ya myoo kwa sababu niliweza kufuata ratiba yangu bila haraka wala shinikizo. Mazingira ya asubuhi ya leo yamekua na mwanga mzuri na wa jua na upepo mwanana, hali ambayo imeongeza tabasamu usoni mwangu na kunifanya niamini kuwa leo itakuwa siku yenye mafanikio makubwa katika kila jambo ninalo lifanya. Kujipanga asubuhi, kumenipa ujasiri na kubaliana na changamoto zote zitakazo jitokeza mchana huu.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari imekuwa na uzoefu waki pekee ambao umeacha kumbukumbu zisizo futika akilini mwangu. Kusafiri kwa ndege ni jambo ambalo mimi huliona kama muujiza wa teknolojia kwani uwezo wa mwanadamu kutengeneza chombo kikubwa namna ile kinachoweza kupaa angani na kuvuka mabara kwa saa chache. Ni jambo la kustaajabisha sana. Kumbukumbu yangu ya kwanza kabisa kusafiri kwenye ndege ilikuwa ni safari ya kusisimua na yenye mchanganiko wa hisia. Na kumbuka nilivyofika uwanja wa ndege mapema ni kashangazwa na ukubwa wa majengo na taratibu za usalama. Wakati wa kuingia ndani ya ndege, halufu ya ndani ya chombo, hicho na ukalimu wa wahudumu wa ndege vilinifanya nijihisi niko sehemu salama na ya kifahali pale injini ilipoanza kunguluma kwa ajili ya kupaa tek nilihisi mapigo ya moyo yakienda mbio kidogo, lakini ndege ilipoanza kunyanyuka na kuacha ardhi uzoefu uligeuka kuwa mashangao wa furaha tele. Moja ya vitu vinavyo enda zaidi wakati wa kusafiri na ndege ni kile kipindi ambacho ndege imeshafika juu ya mawingu. Kule juu dunia inaonekana tofauti kabisa. Mawingu yanafanana na mashamba ya pamba nyeupe yaliyotandazwa kote. Najua huwa na mngao wa kipekee ambao huwezi kuuona ukiwa ardhini kupitia dirisha dogo la ndege. Niliweza kuona milima, mito, miji, ikionekana kama vichezeo vidogo sana. Jambo ambalo linakukubusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na sisi binadamu tulivyo wadogo. Pia uzoefu wa kula chakula ndani ya ndege ni kitu kingene cha kuvutia ingawa watu wengine wanalalamika kuhusu ladha ya chakula cha ndege mimi nilifurahia sana ule utaratibu wa kuletewa chakula kwenye treni ndogo zilizopangwa kwa ustadi kula huku ukiwa umepaa na ma elfu ya futi juu ya usawa bahari inaleta ladha ya kipekee baada ya mlo mimi hupenda kutumia muda wa safari kusoma vitabu, kusikiliza muziki na kutazama filamu zinazo patikana kwenye mfumo wa burudani wa ndege. Hii ina nifanya safari defu ionekane fupi na yenye tija. Changamoto ndogo zinazoweza kuzitaja ni kama vili mabadiko ya shinikizo la hewa yanayoweza kusababisha masikio kuziba au mtikisiko wa ndege unapotokea kutokana hali ya hewa. Hata hivyo marubani huwa na walidi mkuu wa kutupa taarifa ya kutuliza hali hiyo jambo linaonipa amani. Mwisho wa safari, wakati wakutua, huwa kuna hisia ya mafanikio na shukurani kuona magurudumu ya kiguza aridhi, salama na kuwanza kuona mazingira mapya ya kule, ninapokwenda, kuna kunijazia shauku na kuwanza ziala yangu. Kusafiri kwa ndege kumenifanya nizamini muda na kunipa fursa ya kuona maeneo mengi kwa halaka, jambo ambalo lingekua gumu kwa kutumia usafili wa balabala au maji. Kila safari ya ndege kwangu ni mwazo wahadisi mpya.

Lengolangu kuu, lamuda mlefu katika kazi yangu ni kuwa mtaalamu, alie bobea na kiongozi mwenye ushawishi yambaye anaacha alama ya kudumu katika tasimia ni nayofanya. Sioni kazi yangu kama njia ya kupata kipato pekee, bali ni kama jukula kutua mchango chanya kwa kampuni yangu. Jamii na hata mchi yangu kwa ujumla katika kufanikisha hili, nimejipanga vipa umbele kadha ambavo nimekusudia kufifikia katika kipindi hichi cha miaka mitano hadi kumi ijayo. Kwanza ninalenga kufikia ngazi ze ajuu, utahalamu wakifundi na ubunifu. Ulimuengu wa sasa umebadidika kwa kasi sana kutokana na maendeleo ya kiteknolojiya. Hivyo lengo langu ni kuendesha na kujifunza kupata vieti vya kimataifa mi napendana nafani yangu. Nataka kufikia hatuwa ambapo na kuwa mtu wakulegewa Life pindi panapotokea changa moto ngumu au miradi mikubwa inayo hitaji upeo wa juu. Maono yangu ni kuwa mbunifu wa mifumo au mikakati inayoweza kuongeza ufanisi wa kazi kwa asilimia kubwa na kupunguza gharama zisizo za lazima pili nina lengo la kukuza uwezo wangu wa kiongozi siamini tu katika kuongoza watu kwa kutoa amri bali katika kuwa kiongozi anaye wahamasisha wengine lengo lengo langu wa muda mrefu ni kushika nafasi za usimamizi wa juu ambapo nitaweza kulea vipaji vya vijana wanochipukia kazini. Nataka kutengeneza mazingira ya kazi ambapo kila mmoja anahisi kusaminiwa na anapata nafasi ya kukua. Kwangu mimi mfanikio ya kweli kazini ni kuona timu nilio iongoza ikipata mafanikio makubwa na watu nilio wafundisha waki shika nafasi kubwa za uongozi mahali pengine. Tatu nina lenga katika kujenga mahusiano imara ya kima taifa na mtandao wa kitaaluma katika miaka ijayo. Nataka kushiriki katika miradi inayovuka mipaka ya nchi yangu. Ikishirikiana na wataalam kutoka mataifa mbalimbali. Hii itanisaidia kupanua upeo wangu kujifunza tamaduni tofauti za kizazi na kuleta mbinu bora za kimataifa katika ofisi yetu ya ndani. Kupitia mikutano ya kimataifa na majukua ya kitaalam, ninalenga kuwa balozi wa kampuni yetu na kuimarisha chapa yetu duniani kote. Mimi nina, azima ya kuleta mabadiliko, yenye tija katika sera za jamii na mazingira kupitia kazi yangu. Lengo langu la muda mrefu ni kuhakikisha kuwa miradi yote inayosimamia, inazingatia uendelevu wa mazingira na inaleta manufaa kwa jamii inayotuzunguka. Nataka kuona kazi yangu, ikigusa maisha ya watu wa kawaida, iwe ni kupitia utoaji wa huduma bora, kutengeneza fursa za ajira, au kusaidia katika juhudi za uifadhi wa mazingira. Mwisho, lengo langu ni kufikia utulivu wa kifedha na usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Na amini kuwa ili uweze kuwa na tija ya muda mrefu kazini ni lazima uwe na maisha yenye fulaha nje ya ofisi. Lengu langu ni kufika mahali ambapo mifumo yangu ya kazi inajiendesha kwa ufanisi, ikiwezesha kupata muda wa kutosha na familia yangu huku nikiendelea kutuoa matokeo makubwa kazini kwa kufikia malengo haya. Nitakua nimetimiza ndoto yangu na kuwa mfanyikazi aliyekamilika na mwenye tija.

Kuanza mradi mpya wakazi ni mchakato unaohitaji umakini, mpangilio na maono ya wazi ili kuhakikisha kuwa malengo yaliyo kusudiwa ya natimizwa kwa ufanisi. Mimi huchukulia mwanzo wa mradi kama msingi wa jengo. Ikiwa msingi utakuwa imara, basi jengo lote litasimama imara. Lakini kukiwa na mchecheto mwanzoni kuna asali ya kukwama njiani. Hatua yangu ya kwanza kabisa ni kuelewa kwa kina madhumuni ya mradi. Kabla ya kuanza kufanya chochote, mimi hukaa chini na kujiuliza. Nitatizo gani tunajaribu kutatua au ni fursa gani tunajaribu kuitumia. Katika hatua hii mimi hupitia nyaraka zote za mradi kusoma maelekezo ya mteja au bosi na kutambua matokeo yanayo tarajiwa. Ni muhimu sana kuelewa mipaka ya mradi ili nisije nikatumia muda na rasilimali kwenye vitu ambavyo havi hitajiki. Baada ya kuelewa lengo, hatua inayofuata ni kufanya utafiti na kukusanya taarifa. Hakuna mradi unaoweza kufanikiwa bila data sahihi. Mimi huanza kupangilia mradi kama hiyo iliowai kufanyika huko nyuma. Nini kili wafanikisha na changamoto gani wali kutana nazo? Pia nitazungumza na wadau wakuu ili kupata maoni yao na matarajio yao. Hii hunisaidia kutengeneza picha kamili ya mazingira nitakoyofanya kazi na kuniepusha kurudia makosa ya wengine. Hatua ya tatu ni kuandaa mpango wa kazi wa kina. Huu ni moyo wa mradi katika hatua hii. Mimi hugawa mradi mkubwa katika vipande vidogo vidogo vinavyoweza kudhibitiwa. Ninapanga ratiba ya muda kwa kila hatua. Nikianisha tarehe ya kuanza na tarehe ya kumaliza ni natumia zana za kisasa za usimamizi wa mradi ili kufuatilia maendeleo. Pia ni natambua rasilimali zinazohitajika iwe ni bajeti ya kifedha vifaa vya kiufundi au nguvu za kazi ya watu. Jambo jingine umuhimu niliofanya mwanzoni ni kuunda timu ya kugawa majukumu ikiwa mradi unahusisha watu wengine mimi huchagua watu wenye ujuzi unawindana na mahitaji ya mradi baada ya hapo hufanya kikao cha kwanza ambapo kila mmoja anelezewa wajibu wake na jinsi tutakavyo wasiliana. Mawasiliano ya wazi tangu siku ya kwanza ni muhimu ili mawasiliano ya kwanza ni muhimu ili kila mwanatimu awe na uelewa mmoja wakule tunapoelekea. Vile vile mimi hufanya tathmini yavihatarishi, ninaanza kwa kufikiria ni kitu gani kinaweza kuharibika, je kunaweza kukawa na upungufu wa bajeti, je kunaweza kuwa na uchelewe shaji wa vifaa, kwa kutambua changamoto hizi mapema, ninaweza kuandaa mpango bii ili mradi usisimame pindi matatizo ya napotokea. Huu ni mkakati wa kinga ambao una nipa amani ya moyo wakati wa utekelezaji. Mwisho kabisa mimi huanza utekelezaji kwa kasi ndogo lakini dhabiti. Na anza kwa hatua ya kwanza ambazo ni rahisi kufikiwa ili kujenga motisha kwa timu na wadau. Kila hatua inapo kamilika mimi hufanya mapito mafupi kuona kama tuko kwenye mstari sahihi kabla ya kuingia hatua kubwa zaidi. Kwa kufuata mtiririko huu kwa kimfumo kuanza mradi mpya kunakuwa na jambo la kusisimua na lenye matumaini makubwa ya mafanikio.

Kukabiliana na matatizo kazini sehemu isiyo epukika ya maisha ya kila kitaaluma. Na mbinu, ninayotumia kushambulia tatizo, limejikita katika utulivu, uchambuzi wa kina na utafutaji wa suluhu la kudumu badala ya kilaka cha muda mfupi. Ninapo ingia kwenye mchakato wa kutatua changamoto, mimi hufuata hatua kadhaa za mfumo ambazo zinahakikisha kuwa tatizo hali jirudii tena. Hatua yangu ya kwanza. Ni kubaki mtulivu na kupata ukweli wa mambo. Tatizo linapotokea mara nyingi huwa kuna hisia za haraka kama hofu au lawama lakini mimi hujaribu kuziweka kando. Badala yake mimi huanza kwa kukusanya taarifa sahihi. Nini hasa kimetokea? Lini kimetokea? Na ni nani au nini kimeathirika? Katika hatua hii, mimi huepuka kufanya maamuzi ya haraka kulingana na hisia. Bali najikita kwenye data na ushahidi uliopo ili kuelewa ukubwa wa changamoto ilio mbele yangu. Baada ya kuelewa mazingira hatua inayo fuata ni kutambua chanzo cha tatizo. Mimi si ishii tu kuangalia dalili za nje nataka kujua ni kwanini tatizo limetokea. Huwa natumia mbinu ya kuuliza. Kwa nini? Mara kadhaa hadi nifikie kiini cha jambo. Kwa mfano, ikiwa mradi umechelewa, siishi kusema muda umeisha, bali na chunguza kama ni kwa sababu ya mawasilano mabaya upungufu wa rasilimali au malengo yasiyo halisi. Kutibu chanzo cha tatizo ndio njia pekee ya kuhahikisha kuwa changamoto hiyo haijitokezi tena kesho. Hatua ya tatu ni kubuni na kutathmini suluhishu badala mara chache sana tatizo huwa na suluhu moja tu. Kwa kawaida mimi huandika urodha ya njia mbili au tatu zinazoweza kutatua changamoto hiyo. Ninapopima faida na hasara za kila njia nikizingatia muda gharama na athari kwa timu au kampuni katika hatua hii, mimi hupenda kushirikiana na wengine. Na amini kuwa vichwa viwili ni bora kuliko kimoja hivo mimi huomba maoni ya wafanyakazi wenzangu. Au wataalamu wafanye husika ili kupata mtazamo wa ziada ambao huenda nimeukosa. Baada ya kuchagua suluhisho bora, hatua inayofuata ni utekelezaaji wa haraka na wenye mpangilio. Ninandaa mpango mdogo wa jinsi ya kurekebisha hali hiyo na kuweka katika vitendo. Ni muhimu sana kuwajulisha wadau wote muhimu kuhusu hatua zinazuchukuliwa ili kuleta uwazi na kujenga imani. Wakati wa utekilizaji, mimi hufuatilia kwa sababu, kwa karibu, kuona kama suluhisho linafanya kazi kama ilivyo pangwa. Na niko tayari kufanya marekebisho madogo nikiwa naona mambo hayaendi kama yailivyo tarajiwa. Mwisho kabisa, na labda hatua muhimu zaidi kwangu ni kujifunza na kuweka kumbukumbu. Mara baada ya tatizo kutatuliwa mimi hukaa chini na kutathimini mchakato mzima, tumejifunza nini kutokana na hali hii, na tunawezaje kuzuia hii istokee tena. Mimi hupenda kuandika ripoti fupi au kuweka utaratibu mpya. Ofisini kulingana na uzoefu uliopatikana. Kwa njia hii nashambulia tatizo kwa namna ambayo inabadilisha changamoto kuwa fursa ya uboreshaji mifumo yetu ya kazi na kuimarisha uelezi wangu.

Linapokuja suala la utendaji wa kazi, mimi ni muumini wa mlinganyo kati ya kufanya kazi peke yangu na kushirikiana na wengine. Kwani kila upande unafaida zake za kipekee kulingana na aina ya jukumu lililopo mbele yangu. Hata hivyo, nikitazama kwa undani napenda zaidi kufanya kazi na wengine. Kwa sababu naamini katika nguvu ya ushirikiano na ubadilishanaji wa mawazo. Kufanya kazi na timu kunatoa fursa ya kipekee ya kuchanganya vipaji na ujuzi tofauti. Kila binadamu ana upande ambao amebobea. Moja anaweza kuwa mzuri kwenye uchambuzi wa data, mwingine kwenye ubunifu wa picha, na mwingine kwenye mawasiliano. Tunapokutana pamoja, tunatengeneza nguvu kubwa ambayo inatuwezesha kukamilisha miradi mikubwa na migumu ambayo nisingeweza kufanya peke yangu kwa ufanisi huo huo. Ushirikiano unatusaidia kuona makosa mapema kwa sababu kuna macho mengi yanatazama yamo moja linalopunguza athari ya kufeli. Vile vile kufanya kazi na wengine ni shule tosha ya kujifunza. Kila siku ni napofanya kazi na watu wenye uzoefu au mtazama utofauti napata maharifa mapya ambayo nisinge ya pata kwenye vitabu. Hii inanisaidia kukua kitaaluma na kijamii kwani najifunza namna ya kusikiliza na kujaliana kwa hoja na kufikia mwafaka hata pale tunapokuwa na maoni yanayokinzana. Mazingira ya timu yanajenga hali ya kuwajibika ambapo kila mmoja anajitahidi kufanya vizuri ili ya asiwaangushe wenzake na hii inaongeza morali ya kazi kwa ujumla. Hata hivyo kuna nyakati ambapo kufanya kazi peke yangu ni muhimu sana hasa katika majukumu yanayohitaji umakini wa hali ya juu na utulivu wa akili. Kwa mfano, ninapohitaji kuandika ripoti ndefu, kufanya mahesabu magumu au kufanya uchambuzi wa kina napenda kuwa na muda wa faragha. Katika mazingira haya naweza kupanga mawazo yangu bila mwingiliano na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe. Hali hii inanisaidia kuingia kwenye hali ambayo inanifanya niwe mbunifu zaidi na nimalize kazi kwa usahihi wa hali ya juu. Siri ya mafanikio kwangu ni kupata uwiano mzuri. Katia ya hizi njia mbili napenda kuanza mradi kwa kukaa na timu ili kupata maono ya pamoja na kugawa majukumu. Kisha kila mmoja atapata muda wa kufanya kazi sehemu yake peke yake kwa umakini. Na mwisho tunakutana tena kuunganisha kazi zetu na kufanya marekebisho ya pamoja. Kwa kujitimisha, ingawa ninauwezo mkubwa wa kujiongoza na kufanya kazi peki yangu. Nafsi yangu inaridhika zaidi nikiwa sehemu ya timu. Furaha ya kusherehekea mafanikio ya pamoja baada ya kukamilisha mradi mkubwa ni kubwa kuliko furaha ya kufanikisha peke yako. Kushirikiana unaleta chachu, unajenga urafiki kazini na unafanya mazingira ya kazi kuvutia na yenye uhai zaidi.

Kumbukumbu yangu ya ututoni nilio ipenda zaidi ya mbayo imebaki hadi akilini mwangu ni safari ya kuenda kijijini kumtembelea bibi yangu wakati walikizo ya mwisho wa mwaka. Hii likuwa ni safari iliojawa na msisimko mkubwa kwani nilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri umbali mrefu nje ya jiji na ilibadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu maisha ya asili. Nakumbuka vyema mchezo tulio kuwa tukicheza tukiwa huku ulikuwa mchezo wa asili wa kutafuta matunda, mwitu, polini na kujenga nyumba ndogo ndogo kwa kutumia udongo na majani. Tulikuwa kundi la watoto kama kumi hivi likishirikiana na binamu zangu pamoja na watoto wengine wa majirani hapo kijijini. Safari hiyo ilifana sana kwa sababu ya uwepo wa bibi yangu ambae alikuwa msimulizi mzuri wa hadithi za kale, jioni, tokiwa tumekaa pembeni ya moto. Upendo wake na namna alivotukaribisha kwa vyakula vya asili kama mihogo ya kuchemsha na maziwa ya mgando vilifanya kila dakika iwe ya thamani. Kitu kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalumu sana ni ule uhuru wa kweli nilio uhisi. Tofauti na maisha ya mjini ambapo kila kitu kimezungukwa na kuta za sheria nyingi. Kule kijini mazingira yalikua wazi na yenye amani na kumbuka harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza kunyesha na sauti za ndege ya alfajiri ambazo zilikuwa kama kengele ya asili ya kutuamsha. Hali ile ya kucheza bila viatu kwenye nyasi na kuongelea kwenye mito midogo ulikuwa karibu na shamba la bibi. Ilinifanya niione dunia kuwa mahali pazuri na salama. Palikuwa na umoja na upendo wa kweli ambapo kila mtu alijali mtu mwingine. Nikikumbuka mambo hayo leo nahisi amani kubwa sana na tabasamu la ndani lina nijia. Kuna hisia ya kurejea kwa hamu wakati ule wakuto kuwa na majukumu mazito ya utu uzima. Inanikumbusha kuwa faraha ya kweli mara nyingi haipatikani kwenye vitu ya thamani au teknolojia bali kwenye vitu rahisi vya kama asili. Familia na urafiki wa kweli. Kumbukumbu hii inanipa nguvu zaidi na kunituliza kila na kujipitia kipindi chenye changamoto maishani. Kwani inanikumbusha asili yangu na umuhimu wa kuthamini kila hatuwa ya ukuaji.

Nyumbani kwangu kuna vyumba kazaa, lakini chumba nachokipenda zaidi kuliko vyote ni sebuleni. Sebuleni nipo ambapo moyo wa nyumba ulipo, na kwangu mimi hiki si chumba tu cha kukaa, bali ni kitovu cha amani, buludani na mahusiano ya kijamii. Sababu kuu inayofanya sebule, iwe chumba changu pendwa, ni mazingila yake ya uwazi na utulivu. Sebuleni pangu nimeipamba kwa langi angavu na za kuvutia ambazo zinatua isia ya ukunjufu na fulaha pindi tu, unapoingia. Kuna madilisha makubwa yanayoluhusu mwanga wa asili wa jua, kuingia ndani, mchana, kutwa. Jambo ambalo linafanya chumba kionekane chenye uai na ewa safi. Kinachofanya chumba hichi kipendeke, zaidi, ni mpangilio wa samani na mapambo. Nina sofa lahini sana ambazo nimezipanga kwa namna inayomkaribisha mtu kupumzika baada ya pilika pilika za siku nzima. Pia kuna alafu ya vitabu, iliojaa maandiko mbalimbali niliokusanya kwa miaka mingi pamoja na picha za familia zilizotundikwa ukutani ambazo zinanikumbusha nyakati za fulaha tulizopitisha pamoja. Uwepo wa mazulia na manyoya ya mimea midogo ya ndani, unaongeza laza ya sili, falaja, ambayo hayawezi kuipata kwenye chumba kingine chochote ndani ya nyumba. Kuhusu shuguli ninazozifanya nikiwa pale, sebule ndio ofisi yangu ya pili, maktaba yangu na sehemu yangu ya burudani. Mapema asubui mimi upenda kuketi pale nikiwa ''nai'' imeshika kikombe cha kahawa. Huku nikisoma gazeti au kitabu cha motisha kujiandaa na siku. Jioni, mimi utumia muda huo kutazama filam, kusikiliza muziki mwanana, au kucheza michezo ya bodi na marafiki zangu. Nisehemu ambapo mazungumzo ya kina na vicheko hutawala, jambo linalofanya mausiano yangu na watu wengine kuimalika zaidi. Nikiwa ndani ya chumba hicho nahisi amani kubwa na hali ya usalama na nikama vile dunia ya inje inatulia na inaingia kwenye ulimwengu wangu mdogo ambapo hakuna shinikizo wala halaka. Sebuleni hunipa uhulu wakuwa mimi mwenyewe naweza kulala kwenye sofa ni kipumzika au naweza kuwa mbunifu na kuanza kuandika mawazo yangu mapya. Ni sehemu inayochaji upya batteries zangu za akili na kunipa molali ya kukabiliana na changamoto za kesho yake. Kwa ufupi sebule yangu ni kioo cha utu wangu. Ni mahali panapo unganisha falaji ya mwili na utulivu wa nafsi. Kila ''kina'' nina porudi nyumbani, shauku yangu kubwa ni kufika sebuleni, kuvua viatu na kujitupa kwenye sofa ili kufurahia uzuli na utulivu wa chumba hicho ninacho kidhamini sana.

Linapo kuja suwala la monekano wangu vinafsi na ulembo wa uso, mimi mumini mkubwa wa kuvaa ndevu zirizo tunzwa vizuli badala ya kunyoa kila siku. Kwangu mimi ndevu si tunyelezenazo ota usoni, bali ni alama ya utu ukomavu na mtindo wakipekee una wakisi haiba ya mwanaume wakisasa. Sababu ya kwanza inayonifanya ni penderee kuvaa ndevu ni uwezo wake waku padirisha na kuhimarisha monekano wa uso. Ndevu zinauwezo wakipekee wakutowa sura yenye mamlaka na umakini zaidi. Kwa mfano, ndevu zirizo katwa vizuli kulingana na muundo wataya. Usaidia kuhufanya uso wonekane wenye nguvu na uyano mzuli. Ni kama pambo la siri ambalo mwanaume anaweza kulirekebisha kulingana na hisia zake au matukio yanayohuzulia iwe ni ndevu fupi za kisasa au ndevu ndefu zilizojaa. Pili kuna upande wa afya ya ngozi. Watu wengi wanaonyoa kila siku hukumbana na changamoto ya ngozi kuwasha vipele vya baada ya kunyoa au michubuko midogo midogo inayoweza kusababisha maambukizi. Kukuvaa ndevu, inanipa ngozi yangu uso wa mapumziko kutokana na mekali ya wembe. Hii inasaidia ngozi yangu kubaki na unyevu wake wa asili, na kuzuia asali za mionzi ya jua. Moja kwa moja usoni jambo ambalo hupunguza kasi ya kuzeeka kwa ngozi. Hata hivyo kuvaa ndevu, kunakuja na jukumu la utunzaji wa hali ya juu. Sipendi ndevu ambazo zimewachwa tu bila utaratibu. Napenda ndevu safi zenye harufu nzuri. Hii inamaanisha kuwa na ratiba za kuziosha kwa sabuni, maalum, kuzipaka mafuta na ndevu ili kuzipa ulaini na mng'ao na kuzichana mala kwa mala. Utaratibu huu wa asubuhi unanipa muda wa kujitunza na kunanifanya nianze siku nikiwa nahisi nathifu na mwili kujiamini. Vilevile ndevu ni sehemu ya utambulisho wa kijamii na kitamaduni. Katika jamii nyingi, ndevu huonekana kama ishala ya hekima na uzoefu. Napokuwa kwenye mikutano ya kizazi, ya kikazi au ma mjumuiko ya kijamii nimegundua kuwa mwonekano wa ndevu zilizopangiliwa unanipa ujasiri wa ziada wa kutoa hoja zangu. Ni kitu kinachokufanya uonekane kuwa na msimamo na umakini na kile unachokifanya. Mwisho, uamuzi wangu wa kuvaa ndevu unategemea pia urahisi wa maandalizi. Ingawa utunzaji unachukua muda ni rahisi zaidi kwangu kupunguza ndevu mara moja kwa wiki kuliko kulazimika kupambana na wembe kila asubuhi. Hii inanipa muda wa ziada wa kufanya mambo mengine na maendeleo huku nikiwa bado nimependeza. Kwa ufupi ndevu kwangu ni sehemu muhimu ya mwili wangu inayokamilisha picha kamili ya nani mimi na jinsi navotaka dunia niione.

Jinapokuja suala la kutafuta starehe na utulivu wa nafsi baada ya majukumu mazito ya wiki. Mimi hufuata utaratibu unaolenga kuhusisha mwili wangu, akili na roho. Starehe kwangu si kitu si tu kukaa bila kufanya jambo. Bali ni kufanya shughuli zinazorejesha amani ya ndani na kuniondoa kwenye shinikizo kila siku la kimaisha. Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni kujitenga na teknolojia. Starehe ya kweli huanza pale ninapozima taarifa za simu na kompyuta. Hii inanisaidia kuacha kufikiria barua pepe za kazi au mitandao kijamii ambayo mara nyingi huleta msongo wa mawazo. Badala yake mimi hupendelea kutumia muda huo kusoma vitabu vizuri cha fasihi au historia. Kusoma kunanipelekea katika ulimwengu mwingine kupanua uelewa wangu na kunifanya nitulie kwa kina huku nikifurahi kisa kilichoandikwa kwa ustadi. Pili starehe yangu hubwa inapatikana kupitia muziki na sanaa. Mimi ni mpenzi wa muziki mtulivu. Hasa ule wa asili au pekee. Inapokuwa nyumbani mimi huwasha muziki wa chini nikijinyoosha kwenye sofa langu ninalolipenda na kuruhusu kila neno au sauti iguse moyoni. Wakati mwingine mimi hutumia muda huo kuchora au kufanya ufundi mdogo mdogo wa mikono. Jambo ambalo hunisaidia kutoa hisia zangu kwa njia ya ubunifu. Hii ni ratiba nzuri sana kwa akili iliyochoka. Vilevile mimi hupata starehe kwa kutumia muda kwenye asili ikiwa nina nafasi. Mimi huenda kwenye bustani ya umma, kando ya bahari au hata kutembea kwenye eneo lenye miti mingi, hewa safi, rangi ya kijani. Na sauti zenye ndege zina nguvu ya ajabu kwa kutuliza mishipa ya fahamu. Kutembea taratibu bila haraka kutasaidia kutafakari maisha yangu. Kuona uzuri wa ulimuengu na kunipa mtazamo mpya wa mambo. Hii ndiyo njia yangu kuu ya kupata nishati mpya jambo lingine ninalolifanya kwa ajili ya starehe. Ni kupika na kufurahia mlo mzuri. Kwangu mimi kupika ni sanaa. Napenda kutumia muda mrefu jikoni nikitayalisha pishi jipya ambalo sijawahi kulijaribu. Nikichanganya viungo mbalimbali kwa umakini baada ya hapo mimi huketi na kufurahia chakula hicho kwa utulivu nikizingatia ladba ya kila tonge hii inanipa hisia ya kuridhika na kunikumbusha umuhimu wa kujitunza mwenyewe. La mwisho starehe yangu haikamiliki bila mazungumzo ya ana kwa ana na watu ninaowapenda. Iwe ni familia au rafiki wa karibu. Kukaa na kubadilishana mawazo kucheka na kusimuliana hadithi ni sehemu umuhimu ya ustawi wangu. Hali hii kuungana kijamii inakumbusha kuwa. Sio pekee yangu na inanipa nguvu ya kihisia. Kwa hiyo kunafanya mambo yote haya mimi hujikuta, nimepumzika kikamilifu na niko tayari kukabiliana majukumu mapya nikiwa na tabasamu na ari ya juu.

Kuboresha mchakato wa kazi ni safari endelevo inayohitaji nidhamu. Uwezo wa kujitathmini na utayari wa kukumbatia mbadiliko ilikuwangeza tija na ufanisi. Mimi huamini kuwa hakuna mfumo uliokamilika kwa asilimia mia moja. Hivyo kila siku ni fursa ya kufanya jambo vizuri zaidi kuliko jana. Ili kufanikisha hili, ninafuata mbinu kadhaa za mikakati ambazo zimekua nguzo yangu katika kuleta matokeo bora. Hatua ya kwanza ninayoitumia ni kuboresha mchakato wangu ya kufanya tathmini, mara kwa mara, kila mwisho wa wiki au mwisho wa mradi, mimi hukaa chini na kuchambua jinsi mambo yalivokwenda. Ninajuliza maswali kama ni hatua gani ilichukuliwa muda mrefu zaidi? Ni wapi tulikwama na rasilimali gani zilizopotea? Kwa kuandika changamoto hizi ninaweza kuona mwelekeo wa matatizo yanayojirudia na kuanza kutafuta njia ya kuzitatua kabla hayaja anza kuleta madhara makubwa zaidi. Pili mimi ni muumini wa matumizi ya teknolojia za zana za kisasa za kidigitali. Katika ulimwengu wa leo, kuna program nyingi ambazo zinaweza kurahisisha kazi na kuondoa makosa ya kibinadamu. Kwa mfano, mimi hutumia mfumo ya usimamizi wa miradi, ili kufuatilia kila hatua ya kazi na kuhakikisha hakuna jukumu linalo saulika. Pia ninaanzisha mfumo ya otomatiki kwa kazi ndogo ndogo, zinazojirudia kama vile kutuma ripoti za kila siku au kupanga miadi. Hii inanisaidia kuokoa muda mwingi ambao ninaweza kutumia kufanya kazi za kimkakati, zinazohitaji uwezo mkubwa wa kufikiri. Vile vile, mbinu nyingine muhimu ni kurahisisha hatua za utendaji. Mara nyingi mchakato ya kazi huwa na hatua nyingi zisizo za lazima ambazo zinachelewesha matokio. Mimi hupitia upya mlolongo wa kazi na kuondoa urasimu au hatua ambazo haziongezi thamani yoyote kwenye bidhaa au huduma ya mwisho. Lengo langu ni kutengeneza mchakato ambao ni mfupi wenye kueleweka kwa kila mwanachama wa timu na unaweza kutoa matokeo ya haraka bila kupoteza ubora. Jambo la nne ninalozingatia ni kutafuta au kufanya kazi maoni. Siwezi kuboresha mchakato wangu nikiwa nimejifungia peke yangu. Mimi hupenda kuwauliza wafanyakazi wenzangu na hata wateja kuhusu uzoefu wao wanapofanya kazi na mimi. Maoni yao hunipa picha ya nje ambayo mimi siwezi kuyona. Nikigundua kuwa watu wanapata tabu katika ku hatua fulani ya mchakato wangu mimi huchukua hatua za haraka kurekebisha. Hali hii ya kuwa tayari kusikiza mabadiliko inajenga mazingira ya kazi yenye weledi na uaminifu mkubwa. Mwisho kabisa mimi huweza kuwekeza sana kwenye mafunzo na kujiongezea maarifa ili kuboresha mchakato wa kazi lazima uwe na ufahamu wa mbinu mpya zinazotokea katika sekta yako. Mimi husoma majarida ya kitaalam kuhudhuria warsha na kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa zaidi yangu. Maarifa hapa hunipa msukumo wa kujaribu njia mbalala za kufanya kazi ambazo ni bora zaidi kuliko zile nilizo zoea. Kwa kuchanganya mambo haya yote, tathmini, teknolojia, urahisishaji, maoni na taarifa inaweza kwa kuhakikisha kuwa mchakato wangu ya kazi, inabaki kuwa imara na yenye tija katika mazangira yote ya kibiashara.

Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Na aina ya muziki ninausikiliza mara nyingi hutegemea sana hali yangu ya hisia. Mazingira niliyopo na shughuli ninayofanya kwa wakati huo. Muziki kwangu ni lugha ya ulimwengu inayoweza kunifariji, kunichangamsha na kunisaidia kutulia na kufikiri kwa kina. Aina ya muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa injili, gospel. Huu ni muziki ambao unanipa amani ya ndani na kunitia nguvu ya kiroho. Napenda sana kusikiliza nyimbo za injili zenye ujumbe wa matumaini na shukurani hasa asubuhi ninapoanza siku yangu. Melody za taratibu na sauti zenye hisia kali katika muziki huu hunisaidia kutafakari na kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na ujasiri wa kukabiliana na changamoto zozote. Pili mimi ni mpenzi mkubwa wa muziki wa jazi na ala pekee. Huu ni muziki wangu wa kimbilio ninapokuwa kazini au nasoma. Jazi kwa asili yake ina utaratibu fulani wa kuerevusha na sauti za vyombo kama saxophone, piano na tarumbeta ambazo hazihitaji maneno ili kufikisha ujumbe. Kusikiliza ala hizi hunisaidia kuongeza umakini na kunifanya na kunafanya akili yangu iwe na utulivu wakati nikitekeleza majukumu yanayohitaji ubunifu mkubwa. Ni muziki unaopunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya utulivu wa kipekee ofisini au nyumbani. Aina nyingine ninayopenda sana ni muziki wa asili wa rhumba, bongo flavor ya zamani na bolingo. Muziki huu unanikumbusha asili yangu na utamaduni wa kiafrika. Napenda sana jinsi vyombo vya asili kama gitaa na solo na ngoma zinavyopangwa kwa ustadi. Rhumba ina ladha ya kipekee inayokufanya utake kucheza taratibu huku ukifurahi mashairi yenye mafundisho ya maisha, mapenzi na mahusiano ya kijamii. Huu ni muziki ninaousikiliza zaidi wakati wa mapumziko ya jioni au ninapokuwa safarini kwani unanipa burudani ya kweli na kunifanya nijisikie niko nyumbani popote nilipo. Vilevile mimi husikiliza muziki wa pop na afrobeats ya kisasa. Hii ni aina ya muziki ambao ninasikiliza zaidi ninapofanya mazoezi au ninapokuwa na marafiki. Midundo ya afrobeat ina nishati kubwa na inaleta msisimko wa kipekee. Ni muziki unaonifaya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu. Napenda jinsi wasanii wa sasa wanavyochanganya vionjo vya kisasa na vile vya asili. Kutengeneza kitu kipya kinachopendwa duniani kote huu ni muziki wa furaha unaoziba pengo la uchovu na kuleta tabasamu. Mwisho mimi hupenda pia kusikiza muziki wa classic. Wakati wa usiku kabla ya kulala, sauti za violin na cello zinapopangiliwa kwa ustadi na watunzi kama Mozart au Beethoven huleta hali ya kishairi ambayo inasaidia mfumo wa fahamu kutulia na kuandaa mwili kwa ajili ya usingizi mzito na mnono. Kwa ujumla kusikiliza muziki wa aina mbalimbali kumenisaidia kuwa na uelewa mpana wa matamaduni tofauti na kunipa uwezo wa kumiliki hisia zangu katika hali zote. Muziki ni rafiki yangu wa kweli ambaye amekuwa akisindikiza kila hatua ya maisha yangu. Kuanzia nyakati za furaha tele hadi zile upweke na kutafakari kila wimbo una hadithi yake na mimi hufurahia kila neno na kila mdundo unapofika masikioni mwangu.

Kujifunza mambo mapya ni moja ya nguzo kuu zinazofanya maisha yangu yawe na maana na msisimko kila siku. Katika ulimwengu huu unaobadilika kwa kasi, mimi huwa amini kuwa uwezo wa mwanadamu ni kujifunza kusahau ya lio pitwa na wakati na kujifunza mambo mapya. Ndiyo siri ya mafanikio ya kuto zaeka kifikra. Njia yangu ya kwanza na ya msingi ya kujifunza ni kupitia kusoma vitabu na machapisho ya kitaalam. Mimi ni muumini wa neno lilo andikwa, kwani kusoma kunanipa fursa ya kuingia ndani ya akili ya mwandishi na kupata uzoefu wa miaka mingi ndani ya saa chache. Ninapo jifunza jambo jipya, mimi huwanza kwa kupata vitabu kwenye mada hiyo, kimoja cha kiwango cha kuanzia, kimoja cha kati ya kingine na cha kibobezi. Hii inanisaidia kujenga msingi imara wa marifa kabla ya kuanza kuingia kwenye meelezo madogo. Pili, mimi ni hutumia sana mafunzo ya kidijitali na video za mafundisho. Katika karne hii ya ishirini na moja majukwa ya kama YouTube, Kozela na LinkedIn ya mekua maktaba kubwa duniani ikiwa nataka kujifunza ujuzi wa kiufundi. Kama vile kutumia program mpya za kompyuta au mbinu ya kisasa ya kilimo. Mimi hupendelea kuona kwa macho jinsi jambo hilo linafanywa. Uzuri wa video ni kwamba ninaweza kurudia sehemu nisiyoelewa na mara nyingine kadri ninavyoweza hadi nikae sawa njia ya tatu ambayo mimi huiona kuwa na tija zaidi. Ni kujifunza kwa vitendo. Kuna msemo husemao, kusikia ni kusahau, kuona ni kukumbuka, lakini kufanya ni kuelewa. Mara tuu ninapopata nadhalia ya jambo jipya, mimi hujaribu kuliweka katika vitendo haraka. Iwezakanavyo. Ikiwa ninajifunza lugha mpya mimi, huanza kuzungumza maneno machache, niliyo yasishika na watu wanaoijua lugha hiyo. Ikiwa ni mbinu ya uongozi mimi hujaribu kutumia kwenye kikao kidogo cha timu yangu, makosa ninayoyafanya wakati wa kujifunza kwa vitendo, ndiyo ya na nifundisha masomo ya kudumu zaidi. Vile vile mimi hupenda kujifunza kupitia majadiliano na watu walio bobea. Hakuna mwalimu bora kama mtu ambaye amesha pita kwenye njia unayotaka kui pita. Mimi hupenda kuhudhuria semina mikutano ya midahalo ambapo ninaweza kukutana na watu wenye mitazamo tofauti kupitia kuuliza maswali na kusikiliza uzoefu wa wengine. Ninaweza kupata maharifa ambayo hayawezi kupatikana kwenye kitabu chochote. Hii inanisaidia pia kuelewa changamoto halisi na mbinu za kuzitatua katika mazingira ya kweli. Mwisho mimi hupenda kufundisha wengine kile ninacho jifunza. Huu unaitwa mbinu ya Feynand. Na nina amina kuwa huwezi kudai unajua jambo fulani vizuri hadi uwezo wa kumwelezea mtoto wa miaka kumi na akaelewa ninapo fundisha wenzagu navyoandika makala fupi kuhusu jambo jipya nliyo jifunza akili yangu inalazimika kupanga mawazo hayo kwa usahihi na uwazi zaidi. Jambo ambalo linaimarisha uwela wangu mwenyewe. Kwa ufupi, mchakato wangu wa kujifunza ni mchanganyiko wa nazaria, uchunguzi na vitendo. Sijifunzi ili tu nijue bali na jifunza ili ni badilike na kuwa na mchango chanya zaidi kwa watu wanaonizunguka. Kujifunza kwangu ni safari isiyo na mwisho. Na kila siku naamka nikiwa na shauku ya kuwa mwanafunzi wa maisha.

Uwiano kati ya kazi na maisha binafsi ni jambu ambalo nalipewa kipaumbele cha juu sana. Kwani naamini kuwa ufanisi kazini unategemea kwa kiasi kikubwa utulivu na akili na furaha ya moyo. Inayopatikana nje ya ofisi katika ulimwengu wa sasa, ambao teknologia inaweza ikatufanya tufanye kazi saa ishirini na nne. Mimi hutumia mbinu kadhaa za kimkakati ili kuhakikisha kuwa nyanja hizi mbili hazilingani kwa namna binafsi. Mbinu yangu ya kwanza ni kuweka mipaka ya wazi. Huwa nina muda maalumu wa kuanza kazi na muda wa kumaliza. Maana tu, saa za kazi zinapokwisha mimi hufunga kompyuta yangu na kuzima barua pepe za kazi kwenye simu yangu. Hii inanitengeneza mpaka kwa kisaikolojia, unaoniambia kuwa sasa ni muda wa kugeukia maisha yako binafsi, familia na mapumziko. Ni muhimu sana kuheshimu muda huu ili kuzuia uchovu wa akili. Na kuhakikisha kuwa ninapokuwa na nyumbani ninakuwepo kimwili na kiakili kwa njia hii ya wale ninaowapenda. Pili mimi hufanya upangaji wa vipaumbele kwa kutumia orodha ya majukumu. Kazini najikita katika kumaliza majukumu muhimu na magumu mapema asubui wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu. Hii inanisaidia kutu lazimika kubeba kazi kuenda nazo nyumbani au kubaki ofisini hadi usiku sana kwa sababu ya mambu nilio yachelewesha. Kwa kumaliza kazi zangu kwa wakati ninaweza kuondoka ofisini nikiwa na amani na moyo nikijua kuwa nimetimiza wajibu wangu kikamilifu. Jambo la tatu, ninalozingatia ni kutenga muda maalumu kwa ajili ya afya na starehe. Katika ratiba yangu ya wiki, mimi huweka muda wa kufanya mazoezi, kupika chakula na nachokipenda au kufanya shughuli za kijamii kama kukutana na marafiki. Mimi huchukulia starehe kama sehemu ya kazi yangu. Ikiwa sita pumzika vizuri, sitaweza kutoa matokea bora kesho yake. Kwa hiyo mazoezi na mapumziko, si anasa bali ni hitaji muhimu la kiufundi kwa ajili ya injini yangu ya utendaji kazi. Vile vile mimi hutumia mbinu ya kuwa mkweli na timu yangu na wasimamizi wangu. Ninaamini katika mawasiliano ya wazi kuhusu uwezo wangu wa kubeba majukumu, ikiwa ninaona kuwa wingi wa kazi unavuka mipaka na kuanza kuathiri maisha yangu binafsi. Mimi husema mapema ili kupata usaidizi au kupanga upya muda wa uwasilishaji. Hii inajenga utamaduni wa kuheshimiana na inasaidia kila mmoja kuelewa kuwa afya ya mfanya kazi ndiyo rasilimali namba moja ya kampuni. Mwisho kabisa, mimi hufanya tathmini ya kila wiki ya uwiano huo. Kila jumapili mimi hukaa chini na kujiuliza. Je wiki nilitumia muda wa kutuosha na watu ninaowapenda. Je nimepata muda wa kutosha wa kulala. Je, nimejisikia kwenye furaha kazini. Majibu na maswali haya hunisaidia kurekebisha ratiba yangu ya wiki inayofuata ili kuhakikisha. Sichei upande wowote. Kwa ufupi, kuoanisha kazi na maisha binafsi si jambo linalotokea lenyewe. Bali ni uamuzi wa makusudi naufanya kila siku. Uwiano huu unanifanya niwe mfanya kazi mwenye furaha zaidi, rafiki bora na wanachama wa jamii mwenye tija. Naamini kabisa kuwa, tunafanya kazi ili tuishi vizuri na si kuishi ili tufanye kazi pekee.

Utotoni mwangu, nilikuwa napenda sana kufanya mambo ya liyo unganisha uvumbuzi wa asili na michezo ya kijamii ambayo ya linipa fulaa na ulu wa pekee. Kwanza kabisa, kitu nilicho kipenda zaidi, ilikuwa nisafali ya kuenda kijini kumtembelea bibi yangu wakati walikiso huku kijijini nilikuwa na shahuku kubwa ya kutafuta matunda mwitu polini. Nikiwa na kundi la binamu zangu na watoto wa majilani. Michezo hii ya porini ilikuwa ya kusisimua sana kwa sababu ilituruhusu kuvumbua mazingira mapya ya kuishi maisha ya asili kabisa. Pia nilikuwa na kipaji na mapenzi ya kujenga nyumba ndogo ndogo kwa kutumia udongo na majani. Huo ulikuwa mchezo wa ubunifu uliohitaji ushirikiano mkubwa na watoto wenzangu ambapo tulijenga mji wetu mdogo kulingana na mawazo yetu. Wakati mwingine, tulitumia muda wetu kuogelea kwenye mto mdogo uliokuwa karibu na shamba la bibi, japo jambo ambayo lilitupa burudani isiyo ya kifani, hasa wakati wa jua kali. Jioni, zilikuwa nyakati maalumu kwangu kwa sababu ya kusikiliza hadithi za kale. Tulikuwa tunakaa pembeni ya moto huku bibi akitusimulia hadithi zenye mafundisho na busara. Hali iliyochochea sana uwezo wangu wa kufikiri na kuota ndoto mbalimbali. Upendo huu wa hadithi na mazungumzo ya karibu ndiyo uliyolisha hamu yangu ya kujifunza zaidi kuhusu maisha. Vile vile nilipenda sana hali ya kucheza bila viatu kwenye nyasi na kuvuta harufu ya udongo baada ya mvua inapoanza kunyesha. Hali hii ya uhuru wa kweli ambapo hakukuwa na kuta wala sheria nyingi kama za mjini ilinifanya utoto wangu uwe wa kipekee na wenye amani. Kwangu mimi michezo hiyo na maingiliano ya asili huwa vitu bora kuliko teknolojia yoyote kwani vilijenga urafiki wa dhati na umoja ndani ya kundi letu la watoto. Kila nikikumbuka nyakati hizo leo nahisi amani kubwa moyoni inanikumbusha kuwa mambo rahisi kama asili familia michezo ya pamoja ndio msingi wa furaha ya kweli ambayo ninaendelea kuithamini hadi sasa katika utuuzima wangu.

Mimi ni muumini mkubwa wa mawasiliano yenye tije na yanayo zingatia mahusiano ya kibinadamu. Kwani na amini kuwa jinsi tunavo wasiliana na nayo ndivyo jinsi tunavyo jenga na kubomwa madalaja kati yetu na wengine. Katika ulimwengu wa sasa wenye chaguzi nyingi, mimi hupendelea kutumia mbinu, zinazo changanya teknolojia ya kisasa na mguso wa asili wa kibinadamu kulingana na mazingila niliyopo. Njia yaangu namba moja ninayo ipenda zaidi ni mawasiliano ya ana kwa ana. Hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya kukaa na mtu, kutazamana machoni, na kusoma lugha ya mwili. Mimi hupata starehe kubwa kupitia mazungumzo ya ana kwa ana na watu ninaowapenda. Iwe ni familia au rafiki wa kalibu ambapo tunaweza kucheka na kusimuliana hadithi kwa uhuru. Mawasieno haya yanajenga uaminifu wa hali ya juu, na yana ruhusu hisia za kweli kufika kwa ulaisi kuliko nyingine yoyote. Pili, katika mazingila ya kazi na majukumu ya kila siku, mimi hupenda sana kushirikisha wengine na kufanya kazi kama team. Na amini kuwa ubadilishanaji wa mawazo ni shule tosha ya kujifunza, ambapo najifunza namna ya kusikiliza kwa umakini na kujadiriana kwa hoja. Ninapo kuwa na team, mimi hupenda kuanza miladi kwa vikao vya pamoja ili kuweka maono ya pamoja. Kisha kutumia njia za kijidigitali kama baruapepe, au mifumo ya usimamizi wa miladi kutufuatilia hatua zinazofuata kwa uwazi. Vile vile mimi ni mtu anayethamini sana kuskiliza kuliko kuzungumza. Katika kila mawasiliano, lengol angu situ kutoa ujumbe wangu, bali kuelewa mtazamo wa upande wa pili. Mimi hupenda kutafuta na kufanya kazi maoni, katika kutoka kwa wenzangu na hata wateja wangu. Kua tayali kuskiliza, na kubadilika, kuna jenga mazingila ya kuaminiana na kufanya mawasiliano yangu yawe natije zaidi. Kwa upande wa teknolojia, mimi hutumia ujumbe mfupi wa simu za sauti kwa ajili ya mambo ya yanayohitaji majibu ya haraka. Hata hivyo, nina utaratibu wa kueka mipaka ya wazi. Nikimaliza muda wa kazi, mimi hufunga kompyuta na kuzima barua pepe kikazi ili kutoa nafasi kwa maisha binafsi. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa mawasiano yangu hayawi mzigo bali yanakuwa njia ya kuunganisha maisha yangu na wengine kwa usawa. Mwisho kabisa, mimi upenda kuwasiliana kupitia maandishi yenye tafakali kama vile kuandika barua fupi au makala kuhusu mambo mapiya nilio jifunza. Hii inanisaidia kupanga mawazo yangu kwa usahihi na kuwapa wengine nafasi ya kuelewa uelewa wangu kwa kina zaidi. Kwa ufupi, napenda mawasiliano yanayo zingatia, ungwana, uwazi, yanayo lenga kuleta uhumbuzi, na furaha kwa kila anaye husika.

Linapokuja suala la mwanga katika mazingira yangu ya kazi na nyumbani, mimi hupendelea zaidi mwanga wa kati unaoendana na mazingira ya asili. Badala ya mwanga mkali sana ambao unaweza kuchosha macho na akili. Upendeleo huu unatokaa na jinsi mwanga unavyo athiri utendaji wangu afya yangu ya macho na hali yangu ya lisaikolojia kwa ujumla. Kwanza kabisa, mwanga wa kati unasaidia sana katika kupumzisha macho na akili. Katika ulimuengu wa sasa ambapo tunatumia muda mwingi mbele ya kioo cha kompyuta na simu. Mwanga mkali wa ofisini unaweza kusababisha uchovu wa macho na hata maumivu ya kichwa. Mimi hupenda kutumia mbinu zao ya kukuanzisha macho kwa kuangalia nje ya dirisha ilikuona mandhari ya kijani au anga. Na mwanga wa asili unaoingia ndani kupitia madirisha makubwa unatosha kabisa kuweka mazingira ya kazi yawe yenye uhai bila kuwa na kero ya mwanga uliopitiliza. Pia mwanga wa kati unaleta hali ya utulivu na amani ya ndani. Nyumbani kwangu hasa sebuleni ambapo ni chumba nachokipenda zaidi nimehakikisha kuna madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili wa jua kuingia ndani mchana kutwa. Mwanga huu wa kati unatengeneza mazingira ya uwazi na ukunjufu ukinifanya nijisikie niko kwenye ulimwengu wangu mdogo ambapo hakuna shinikizo wala haraka. Hali hii ni muhimu sana, ninapoutaka kustarehe, kusoma kitabu au kusikiliza muziki. Mwanana, kwani inasaidia mfumo wa fahamu kutulia na kuandaa mwili kwa ajili ya mapumziko. Vile vile mwanga wakati unachochea ubunifu na umakini. Ingawa kuna nyakati ambapo mwanga wakutosha unahitajika kwa ajili ya kazi za kiufundi mimi hugundua kuwa naweza kuwa mbunifu zaidi nikiwa kwenye mazingira yenye mwanga mwanana. Hii inanisaidia kuingia kwenye hali yangu ya utulivu wa akili ambapo naweza kupanga mawazo yangu bila mwingiliano wa kufanya kazi kwa usahihi wa hali ya juu. Mwanga wa asili ya asubuhi unanipa nishati inayohitajika kuanza siku nikiwa na hisia ya uchangamfu na tabasamu. Huku jioni nikipendelea mwanga hafifu zaidi hii inanisaidia mwili kuanza kupumzika. Pia matumizi ya mwanga na wawa kati ni njia ya kuungana na asili sauti za ndege alfajiri na mwanga hafifu wa asili. Ni kama kipengele ya asili ya kuniamisha na kunipa amani ya moyo. Kwa ujumla, kuchagua mwanga na wakati ni uamuzi wa makusudi ninaofanya ili kuhakikisha kuna uwiano mzuri kati ya ufanisi wa kazi na afya yangu ya kiakili na kimwili. Ni mwanga unanifanya nijihisi, salama, mtulivu na tayari kukubaliana na majukumu yangu ya kwa furaha.

Kusherehekea mwaka mpya, kwangu ni tukio la kipekee linalo jikita katika shukrani kutafakali maisha na kujiandaa kwa ajili ya mawazo mapya. Nikiwa nina watu na wapenda, ni wakati ambao mimi huutumia kuweka kando pilka pilka za kazi na majukumu ya kila siku. Hili kuupa mwili na akili yangu nafasi ya kuchargiwa upya. Utaratibu wangu wa kushirikia uanza natafakali ya kina ya mwaka unaoisha. Mimi upenda kuketi sebuleni kwangu ambapo ndio chumba changu nachokipenda zaidi kwa ajili ya utulivu na amani. Katika mazingira haya yenye mwanga wakati wa utulivu mimi hupitia mawingu yaliyojiwekea na kutathmini mafanikio pamoja na changamoto nilizokutana nazo huu ni wakati wa kujifunza na kuandika mipango mipya niki amini kuwa kila mwaka ni fursa ya kuitozeeka kifikra na kuendelea kujifunza mambo mapya siku ya mkesha mimi hupenda kujumuika na familia na marafiki kwa karibu. Tunatumia muda huu kupika na kufurahia mlo mzuri wapamoja. Jambo ambalo kwangu ni starehe kubwa inayojenga mausiano, imara, mazungumzo ya ana kwa ana vicheko na kusimuliana. Hadisi za mwaka mzima. Ndivo vinavyotawala usiku huo kwani naamini kuwa maingiliano ya kijamii yana jenga hali ya umoja na furaha ya kweli. Maranyingi tunasindikiza sherehe hii kwa kusikiliza mziki, wanana wa asili au nyimbo za injili zinazotupa matumaini kwa ajili ya mwaka unaokuja. Kilee cha sherehe ni pale sa sita kamili za usiku zinapofika. Huwa tunajumuika katika sala fupi ya shukrani kwa ajili ya uzima na kisha kupeana heli ya mwaka mpya. Hali ya uhuru na amani ndani ya minayoishi wakati huo inamikumbusha nyakati za utotoni kule kijijini. Ampapo furaha ilipatikana kupitia vitu rahisi kama umoja wa familia na upendo wa dhati. Siku ya kwanza mwaka mpya, mimi uanza kwa utulivu na unyenyekevu. Mimi huamka mapema nikifurahia mwanga mwanana wa asubuhi na harufu ya hewa safi. Jambo ambalo linanipa ni shati na mwanzo chanya wa siku. Baada ya kupata kiamsha kinywa kizuri, mimi utumia muda mwingi kwenye asili. Iwe ni kutembea kwenye bustani au kando ya bahari ili kupata utulivu wa kisakolojia na kuimarisha kinga yangu ya mwili kwa ajili ya safari mpya ya mwaka. Kwa ufupi, kusherekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko wa shukrani kwa yaliyopita na matumaini makubwa kwa yajayo. Ni wakati wa kuimarisha madaraja ya mawasiliano na watu wangu wa karibu na kuwakikisha kuwa na anza mwaka nikiwa na uiano mzuri kati ya malengo yangu ya kazi na maisha binafsi.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti kama sehemu, muhimu ya kurahisisha mawasiliano na kuboresha utendaji wangu wa kazi wa kila siku. Katika ulimwengu wa sasa wa kidigitali, teknolojia ya sauti imekuwa chombo shinye nguvu ambacho kinasaidia kuokoa muda na kuongeza umakini unapokuwa na majukumu mengi. Mbinu yangu ya kwanza, kutumia teknolojia hii, mikupitia vifaa vya kutambua sauti na visaidizi vya kidigitali. Badala ya kutumia muda mwingi kuchapa kila jambo kwenye kompyuta au simu maranyingi mimi hutumia amri ya sauti kupanga ratiba yangu. Kuweka vikumbusho vya makutano au kutafuta taarifa za haraka mtandaoni. Hii inanisaidia sana kubaki na umakini kwenye kazi ninazofanya bila kulazimika kuwacha kila kitu ili kushika simu. Jambo ambalo linaongeza tija yangu kazini. Pili mimi ni mtumiaji mkubwa wa podcast na vitabu vya kusikiliza. Kama nivyoeza huko nyuma kuwa napenda sana kujifunza mambo mapya. Teknolojia na sauti inaniruhusu kufanya haya ivyo hata nikiwa kwenye shughuli nyingine kwa mfano ninapokuwa safarini kuenda kazini au ninapofanya mazoezi ya asubuhi mimi husikiliza podcast za mafunzo au vitabu vya kitaalam. Hii inanisaidia kutumia muda wangu wa ziada vizuri na kuendelea kujiongeza kimaarifa bila shinikizo la kuketi mahali pamoja na kusoma. Vile vile teknolojia ya sauti ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kupumzisha hakili na kupata starehe. Mimi hutumia mifumo ya sauti ya kisasa kusikiza muziki wa jazz Ara pekee na nyimbo za injili ambazo hunipa utulivu wa ndani. Uwezo wangu wa kuamulu mfumo wa muziki ubadilishe wimbo na upunguzi sauti kwa kutumia amri ya sauti tu. Unaleta urahisi na hali ya kisasa katika mazingira yangu ya nyumbani hasa ninapokuwa nimepumzika sebuleni nikiwa na mwanga wa kati. Pia mimi hutumia teknojia ya sauti katika mawasiliano ya kijamii na kikazi. Badala ya kuandika ujumbe mrefu wa maandishi ambao unaweza kueleweka vibaya mara nyingi mimi hpendelea kutumia ujumbe wa sauti. Hii inaruhusu hisia toni na sauti ya msistizo wangu kufika kwa usahii. Zaidi upande wa pili katika mkutano ya mitandaoni teknolojia ya sauti yenye ubora wa hali ya juu. Inasaidia kuwasilisha kwa uwazi bila kuingiliwa na kilele mazingira. Jambo ambao linajenga waredi na uaminifu kwa wenzangu. Mwisho, mimi huyona teknolojia ya sauti kama daraja la kuunganisha, binadamu na mashine. Inasidia kupunguza muda wa kuangalia screen jambo ambao ni muhimu kwa afya ya macho yangu. Kwa kutumia sauti na weza kuthibiti vifaa vingi vya nyumbani, kwangu huanza mwanga hadi mifumo ya usalama. Hali inayoifanya maisha yangu yawe rahisi na yenye mpangilio mzuri.

Katika azma yangu ya kuendelea kukua kitaaluma na kuongeza tija katika majukumu yangu ya kila siku, kuna maeneo makuu ma nne ya mafunzo ambayo ningependa kuyapaa kipa umbele ili niweze kuwa na mtaaluma aliyeka milika zaidi. Kwanza kabisa ningependa kupata mafunzo ya juu ya uongozi na usimamizi wa watu. Lengo langu la muda mlefu kazini ni kukuza uwezo wangu wa kiongozi na kushika na fasi za usimamizi wajuu ambapo nitaweza kulea vipaji vya vijana wanauchipukia. Na amini kukua kiongozi bora si kutuo amri tuu, bali ni kuwa kiongozi anaye hamasisha wengine na kutengeneza mazingira ya kazi ambapo kila moja anaisi kuthaminiwa. Mafunzo haya ya tanisayidia kujifunza mbinu za kisasa za transformational leadership, jinsi ya kutatua migogoro ndani ya team na namna ya kujenga ushirikiano imala unaoleta matokeo makubwa. Pili ni nashauku kubwa kupata mafunzo ya kina katika teknolojia mpya na mifumo ya kidigitali. Kwa kuwa ulimwengu wa sasa unaobadilika kwa kasi, lengo langu ni kufikia ngazi za juu ya taaluma wa kiufundi na ubunifu. Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia zana za kisasa za usimamizi wa miradi kwa ufanisi zaidi na jinsi ya kuanzisha mfumo ya automatic kwa kazi zinazojirudia ili kuokoa mda pia. Pia mafunzo ya teknolojia ya sauti ya tasaidia kuraisisha mawasiliano na kuzibiti vifaa za kazi kwa ufanisi jambo linalopunguza mda wa kuangalia screen nakulinda afya ya macho tatu. Ningependa kuongeza ujuzi katika mbinu ya uchambuzi na utatuzi wa matatizo. Katika kazini napenda kushambulia tatizo kwa utulivu na uchambuzi wakina ili kupata suluhu ya kudumu. Badala ya kilaka cha muda mfupi, mafunzo zaidi katika mfumu kama root cause analysis ya tasaidia kuwa mbunifu wa mikakati inayoweza kuongeza ufanisi wa kazi kwa asilimia kubwa na kupunguza garama zisizo za lazima. Hii itaenda sambamba na kujifunza jinsi ya kufanya tathmini ya vi hatarishi mwanzoni mwa kila mladi ili kuzuia matatizo kabla haiyajatokea. Pia ningependa kupata mafunzo kuhusu uwiano wa maisha na kazi pamoja na afya ya kisekolojia. Na amini kuwa ili uweze kuwa natija na ya muda mrefu ni lazima uwe na maisha yenye furaha nje ya ofisi. Mafunzo ya takayoni elekeza mbinu bola za kueka mipaka ya wazi katika kazi na maisha binafsi. Mbinu kizatafakali fupi wakati wa mapumziku na jinsi ya kuthibiti msongo wa mawazo. Yata nisaidia kubaki na hali ya juu ya kazi kila siku. Kwa kupata mafunzo haya, nitakuwa ni mejiandaa vyema kuwa kiongozi na mtaalam mwenye ushawishi ambaye anaacha alama ya kudumu katika tasnia yangu kuku. Nikidumisha afya yangu na mahusiano yangu ya kijamii.

Katika ulimwengu wa sasa, uliogubikwa na maendeleoa makubwa ya kisayansi, kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila nacho na ambacho kimekuwa muhimili wa maisha yangu ya kila siku ni simu janja, smartphone. Simu hii imevuka mipaka ya kuwa chombo cha mawasiliano na imekuwa kitovu cha kila hatua inayopiga kuanzia asubuhi ninapoamka hadi usiku ninapoenda kulala. Sababu ya kwanza inaonifanya simu janja, iwe kifaa changu muhimu ni uwezo wake ya kurahisisha na kuunganisha michakato yangu ya kazi. Kama mtaalamu, anayelenga kuwa kiongozi mwenye ushawishi, simu yangu inatumika kama ofisi inayo tembea. Kupitia simu hii, ninaweza kusimamia miradi yangu kwa kutumia mifumo ya kidigitali, kuandaa orodha ya majukumu na kuweka vipaumbele vya siku. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa natekeleza majukumu yangu kwa ufanisi wa hali ya juu bila kulazimika kuwa na ofisi wakati wote. Teknolojia ya sauti iliyopo ndani ya simu inaruhusu mimi kuamuru ratiba kuweka vikumbusho na kutafuta taarifa za haraka. Jambo ambalo huokoa muda mwingi na kunifanya nibaki na umakini kwenye kazi na za kimkakati. Pili simu yangu ni chombo kikuu cha kujifunza mambo mapya na kujiendeleza kitaaluma naamini kwa mwanadamu hapasi kuacha kujifunza na simu hii janja inanipa uwezo wa kuingia kwenye maktaba kubwa duniani wakati wowote. Iwe ni kupitia kusikiliza podcast ni kiwa njiani kuwelekea kazini, kusoma vitabu vya kielektroniki na kuhudhuria mafunzo ya video kwenye majukwaa kama LinkedIn. Simu yangu imekuwa mwalimu wangu mkuu inanisaidia kupata taarifa mpya kuhusu uongozi teknolojia na mbinu za utatuzi wa matatizo. Jambo ambalo ni muhimu sana katika hazma yangu ya kutozeeka kifikra. Jambo la tatu, katika upande wa maisha, binafsi na starehe. Simu yangu inabeba jukumu la kutoa burudani na utulivu wa kisaikolojia. Kupitia kifaa hiki, ninaweza kufurahia muziki ninaoupenda kuanzia jazz na ala za pekee. Zinazonisaidia kutulia hadi nyimbo za injili, zinazonipa amani ya ndani na shukurani. Pia simu hii inaniwezesha kuwasiliana na marafiki zangu kupitia ujumbe wa sauti na simu za video, jambo ambalo ni muhimu sana katika kudumisha mahusiano ya kijamii na kuleta furaha ya kweli. Hii inasaidia sana katika kutoamanisha kazi na maisha binafsi. Kwani inaweza kuwasiliana na wapendwa wangu kwa urahisi hata nikiwa na majukumu mengi. Nne, simu yangu inachangia pakubwa sana katika kuboresha afya na usalama wangu. Naitumia kufuatilia ratiba yangu ya mazoezi kupima ubora wa usingizi wangu na hata hivyo kufanya tafakari fupi nikiwa mapumzikoni ili kupunguza msongo wa mawazo uwezo wa kuwa na kila kitu mahali pamoja kuanzia ramani ya kunielekeza safari, mifumo ya malipo ya kidijitali, hadi vifaa vya kudhibiti mwanga na usalama wa nyumbani kwangu. Unafanya maisha yangu yawe na mpangilio mzuri na yenye amani. Hata hivyo pamoja na utulivu wake, ninajitahidi kutumia simu hii kwa hekima ili isiharibu uwiano wangu wa maisha. Ninaweka mipaka ya wazi kwa kuzima taarifa za barua pepe za kazi baada ya saa za kazi ili kupata muda wa starehe na kuto athiri afya yangu ya macho kutokana na mwanga wa screen kwa kuhitimisha, simu janja ni kifaa, si kifaa tu ni msaidizi wangu wa karibu, mwalimu wangu na kiungo changu cha dunia bila kifaa hiki ufanisi wangu ungepungua, kiu yangu ya kujifunza ingekosa rasirimali ya haraka na mahusiano yangu ya kijamii yangekosa urahisi wa mawasiliano uliopo sasa. Ni teknolojia ambayo imebadilisha kabisa jinsi ninavoishi, ninavyofanya kazi na ninavyohusiana na mazingira yangu kwa namna chanya na yenye tija.

Ili kuhakikisha kuwa nakamilisha kazi zangu kwa wakati na kwa kiwango cha juu cha ubora. Mimi hufuata mfumo dhabiti wa usimamizi kwa muda na majukumu ambao unalenga kuondoa mianya ya ucheleweshaji na kuongeza tija. Katika ulimwengu huu wenye mshindani mkubwa uwezo wa kuwasilisha kazi ndani ya muda uliopangwa ni sifa kuu ya uweledi na uaminifu wa kitaaluma. Hatua yangu ya kwanza ni upangaji wa vipaombele. Kila asubuhi ninapoanza siku yangu, mimi huanda orodha ya majukumu yote yanayotakiwa kukamilika. Kwa kutumia mbinu ya kimkakati, mimi huugawa kazi hizi katika makundi makuu mawili. Zile ambazo ni muhimu na zile za dharura. Na zile ambazo ni muhimu, lakini zinaweza kusubiei kidogo mimi huanza na majukumu magumu na yenye uzito mkubwa mapema asubuhi. Wakati akili yangu ikiwa na nishati ya kutosha. Hii inanisaidia kuepuka tabia ya kuhalalisha mambo na kunipa amani ya moyo siku inapoendelea. Pia mimi hutumia teknologia za kisasa katika usimamizi wa miradi. Hii inahakikisha hakuna jambo linalosaulika, mimi hutumia program za kidigitali kwenye simu yangu janja na kompyuta kufuatilia kila hatua ya miradi. Mimi huiweka vikumbusho na tarehe za mwisho za kila kipengele cha kazi, matumizi ya teknolojia ya sauti yanasaidia pia kuweka maelezo ya haraka bila kupoteza muda wa kuchapa jambo ambalo linarahisisha mawasiliano na kunisaidia kubaki kwenye mstari uliopangwa bila kupoteza mwelekeo. Jambo la tatu linalozinangatia ni kuondoa vizuizi na mambo yanayapoteza muda. Ninapokuwa nafanya kazi inahitaji umakini mkubwa. Mimi hujiweka mazingira ya utulivu hii inajumuisha kuweka simu pembeni kuzima taarifa za mtandao wa kijamii na wakati mwingine kutumia mwanga wa kati ambayo unaosaidia macho yangu yasichoke haraka. Kwa kufanya kazi katika vipindi maalum ya muda vilivyotengwa na mapumziko mafupi kama vile mbinu ya pomodoro naweza kudumisha umakini wa hali ya juu na kumaliza kazi nyingi ndani ya muda mafupi kuliko kama ningefanya kazi kwa saa nyingi mfululizo. Vile vile mimi ni muumini wa mawasiliano ya wazi na ushirikiano wa timu. Ikiwa mradi unahusiana na watu wengine, mimi uhakikisha kuwa kila mmoja anaelewa wajibu wake tangu mwanzo. Mimi hufanya mapito ya mara kwa mara kuona kama tuna tuko kwenye mstari sahihi, ikiwa nitagundua kuna hatari ya kuchelewa kutokana na changamoto zinazotarajiwa, mimi hutoa taarifa mapema kwa wasimamizi wangu. Hii inaruhusu kufanya kazi kwa marekebisho ya haraka na kupata rasili mali za ziada ili kuhakikisha lengo la mwisho na kukamilisha kazi kwa kati halitikiswi. Pia mimi huwekeza katika kujitathmini na kuboresha michakato ya kazi baada ya kukamilisha ya kila jukumu, mimi huangalia ni wapi nilitumia muda mwingi bila sababu na jinsi gani ninaweza kurahisisha hatua hizo katika mradi unaofuata. Kujifunza mbinu mpya za ufanisi kunanisaidia kuwa mpesi zaidi siku hadi siku. Hadi kufuata taratibu hizi, kupanga vipaombele, kutumia teknolojia, kuondoa vizuizi na kuwasiliana na kwa uwazi. Ninaweza kuhakikisha kuwa kila kazi inakamilika kwa wakati jambo ambayo linanipa nafasi ya kupata starehe na kutumia muda na familia yangu bila kuwa na mzigo wa mawazo na kiofisi moyoni mwangu.

Ndiyo, mimi utumia teknolojia ya video kama moja ya njia kuu na muhimu za mawasiano katika maisha yangu ya kikazi na yale ya kijamii. Katika ulimwengu wa sasa ambapo umbali wa kijiografia unaweza kuwa kikwazo, video inafanya kazi kama dalaja linaunganisha watu kwa ukalibu zaidi. Ikileta mguso wa kibinadamu ambao maranyingi ukosekana kwenye barua pepe au ujumbe wa maandishi weke. Sawabu ya kwanza inawefanya nitumie video ni kwa ajili ya mikutano ya kikazi ushirikiano wa timu kama mtaalam mimi hushiriki kwa maa kwa mara kwenye mikutano ya mitandaoni ambapo tunaweza kuonana kushiriki screen na za kompyuta na kujadiriana miradi kwa kina. Mawasiliano ya video ni bola zaidi kwa sababu yanaruhusu washiriki kuona luga ya mwili na ishala za uso. Jambo ambalo hupungua uwezekano wa kuelewana vibaya na kuongeza uaminifu miongoni mwa wajumbe wa timu. Hii inasaidia sana katika kuakikisha kuwa kila mmoja yuko kwenye mstali mmoja. Jambo linalo laisisha na kukamilisha kazi kwa wakati na ubola unaotajwa. Pili mimi utumia video kama zana za kujifunza na kujiendeleza kitaaluma. Kama nilivyoeleza huko nyuma, mimi ni mpenzi wa kujifunza mambo mapya na video za mafunzo zimekua maktaba yangu ya kila siku. Iwe ni kujifunza ujuzi mpya wa kidigitali, mbinu za uongozi au hata mbinu za kisasa za utatuzi na matatizo kuona mtaalam akieleza na kuonesha kwa vitendo kupitia video kunafanya uelewa wangu uwe na alaka na kudumu zaidi. Hii ni mbinu ya kujifunza kwa vitendo ambayo inasairia sana kutozeeka kifikla na kubaki kuwa mshindani katika soko la ajila. Jambo la tatu linalozingatia ni matumizi ya video kwa ajili ya kudumisha mausiano ya kijamii na familia. Maisha yangu binafsi ni muhimu sana kwa ustai wangu wa kisaikorojia na simu za video zinaruhusu kuwasiliana na wapendwa wangu walio mbali kana kwamba tuko chumba kimoja. Hii inaleta fulaa ya kweli na amani ndani ya hasa ninapoweza kuona tabasam la ndugu au rafiki wakati kwa mapumziko ya jioni. Uiyanu huu wa maisha unanifanya nijisikie mwenye nguvu na utulivu kwa akili. Jambo ambalo ni muhimu kwa ajili ya nshia yangu ya tija ya kazini. Vile vile mimi hutumia video kwa ajili ya kustarehe na kupumzisha akili ninapotaka kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi mimi hupenda kutazama video za manthali ya asili, documentaries, za kuistolia na hata matamasha ya muziki wa jazz na injili. Video hizi zikiwa na mwanga wa kati na picha zenye ubola hunisaidia kutulia na kuingia kwenye mahali ya tafakali. Hii ni sehemu ya utalatibu wangu wa kutunza afya ya akili na kuakikisha kuwa mwili wangu unapata mapumziko yanayo stahili kabla ya kuanza siku nyingine ya majukumu. Mwisho mimi huona teknolojia ya video kama njia ya kuongeza ufanisi na uwazi. Katika miradi mingi mimi hurekodi video fupi ya kueleza michakato ya uwazi na kutumia kwa wenzangu badala ya kuandika ripoti ndefu hii huokoa muda na kuakikisha kuwa maelekezo yangu yanaeleweka kwa usahihi wa hali ya juu. Kwa ujumla, video siyo tu chombo cha burudani kwangu bali ni injini ya mawasiliano inayobolesha kila nyanja ya maisha yangu kwa kuleta uwazi na ufanishi wakalibu wa kibinadamu.

Linapo kuja swala wa kufanya mazoezi ya kuimarisha mwili na afya yangu kwa ujumla. Mimi ni mwumini ya mkubwa wa kufanya mazoezi wakati wa asubuhi. Ratiba yangu ya subui imepangwa kwa namna ambayo inaruhusu mwili wangu kuamka na kuanza siku ikiwa na nishati ya kotosha na hali kubwa ya kukabiliana na majukumu ya kikazi na yale ya kijamii. Sababu ya kwanza inanifanya nipitie mazoezi ya asubuhi, miwezo wa kuchangamisha mfumo wa mwili na akili. Mara nyingi mimi huamka saa kumi na moja kamili ya alfajiri. Ili kupata utulivu wa kipekee wa saa za mapema baada ya kunywa maji na kujiandaa mimi hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viongo na kutembea kwa dakika kadhaa. Hali hii inanisaidia sana kuchochea mzunguko wa damu na kuondoa uchofu wa usingizi jambo ambalo hunifanya nijihisi mwepesi na mwenye amshamsha upya tangu mapema. Hii inanisaidia kufika ufisini nikiwa tayari nimeshapanga vipaumbele vyangu na nikiwa na umakini wa hali ya juu. Pili mazoezi ya asubuhi yanachangia pakubwa katika kuboresha afya yangu ya kisaikolojia na kupunguza msongo wa mawazo. Mazingira ya asubuhi ya napukuwa na mwanga mwanana wa jua na hewa safi kufanya mazoezi nje kuna nipa amani ya moyo na kujijazia shukrani. Hali hii nikama aina ya fulani ya tafakari ambayo inatayarisha akili yangu kuwa tulivu na yenye uwezo wa kutatua matatizo kwa busara. Ninapofanya mazoezi haya na kuwa na wakati wakutafakari malengo yangu ya siku. Jambo ambalo huongeza tabasamu usoni mwangu na kunifanya niamini kuwa kila jambo ninalofanya huwa na mafanikio. Jambo la tatu ni nizamu na uwiana wa maisha binafsi. Kufanya mazoezi ya subuhi, kuna hakikisha kuwa jukumu langu la kiafya, limekamilika kabla ya pilika pilika za mchana kuanza. Ikiwa natayarisha mazoezi hadi jioni, kuna uwezekano mkubwa wa kushindwa kufanya kutokana na uchofu wa kazi, mikutano ya video ya dakika za mwisho, au majukumu mengine ya kijamii ya nayaweza kujitokeza kwa kukamilisha mazoezi mapema. Ninaweza kutumia jioni yangu kwa ajili ya starehe, kusikiliza muziki wa jazz au injili na kutumia muda wa thamani na familia yangu bila kuwa na mzigo wa mawazo kuwa limeacha jambu muhimu la afya. Vile vile mazoezi ya subuhi huimarisha kinga yangu ya mwili na mfumo wa mengenyo wa chakula. Baada ya mazoezi mimi hupata kiamshakinywa chenye lishe bora, jambo ambalo huupa mwili wangu sukari ya asili inayohitajika na ubongo ili kuwendea kufanya kazi kwa ufanisi. Hali hii ya unyevu na nishati, hunifanya nijisikie mzito na mwenye usingizi wakati wa saa za kazi, bali na baki kuwa na mchangamfu na mwenye nguvu mchana kutwa. Hii ni sehemu ya uwekezaji wangu wa muda mrefu katika afya ili niweze kutoa matokeo makubwa kazini kwa miaka mingi ijayo. Lamwisho kabisa, mimi huona mazoezi ya asubuhi kama ishara ya ushindi wa kwanza wa siku. Kufanikiwa kuamuka kwa kuhushinda mwili hii kufanya mazoezi kuna nipa ujasiri wa kukabiliana na changamoto nyingine zozote nitazo kutahanazo. Ina nijengia tabia ya kuwa kiongozi anayaanza na kujiongeza mwenyewe kwanza kabla ya kuongoza wengine. Kwa ufupi mazoezi ya asubuhi si tukuwa kwa ajili ya misuli ya mwili. Bali ni kwa ajili ya kujenga uthabiti, wa akili, amani, ndani ya maisha yenye, mpangilio. Na ya nasaidia kuwa mtaalamu, aliyekamiilika na mwenye furaha.

Katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku na kufikia malengo yangu ya muda mrefu, kuna study tano muhimu ambazo zimekua muhimili wa mafanikio yangu na tija kazini. Study hizi zinani wezesha kuwa mtaalamu mbobezi anayeweza kukabilana na changamoto za kisasa huku nikidumisha uwiano mzuri wa maisha. Study ya kwanza na ya msingi ni uongozi na usimamizi wa watu. Naamini kuwa uongozi bora unategemea uwezo na kuhamasisha wengine na kulea vipaji vyao kupitia mafunzo ya kulea. Study hii nasaidia kujenga mazingira ya kazi ambapo kila mwanachama anahisi kuthaminiwa jambo ambalo ni muhimu katika kujenga ushirikiano imara na kutatua migogoro ndani ya timu kwa busara. Pili, utaalam wakidigitali na matumizi ya teknolojia. Ni nyenzo muhimu sana katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Kutumia zana za kisasa, za usimamizi wa miradi na mifumo ya automatic. Kuna sairia kuokoa muda na kuongeza ufanisi. Study hii inajumuisha pia kumatumizi ya teknolojia ya sauti ili kuraisisha mawasiliano ya kupunguza muda wa kuangalia screen jambuo linalo linda afya yangu ya macho. Study ya tatu ni uchambuzi na utatuzi wa matatizo. Napendelea kushambulia kila changamoto kwa utulivu na uchambuzi wa kina ili kupata ssuluhu ya kudumu badala ya kiraka cha muda mfupi. Kupitia mbinu kama root cause analysis, zinaweza kubuni mikakati inayo ngeza ufanisi na kupunguza gharama zisizo za lazima. Huku ni kufanya tathmini ya vi hatarishi kabla ya kuanza mradi wote. Nne, mawasiliano yenye tija na usikivu. Ni study ninayo ithamini sana katika mawasiliano. Iyo kupita video ya sauti kwa ana lengo langu ni kutoa ujumbe tu bali kuelewa mtazamo kwa upande wapili. Kua tayari kusikiliza maoni, kuna saidia kuboresha michakato yangu ya kazi na kujenga uaminifu mkubwa na wenzangu. Mwisho, study ya usimamizi wa muda na uwiano wa maisha. Ni muhimu kwa tija ya muda mrefu. Inasaidia kueka mipaka ya wazi kati ya kazi na maisha binafsi. Kuhakikisha nakamilisha kazi kwa wakati ili kupata muda wa starehe na familia. Study hii inausisha pia utaratibu wa kuamka mapema na kufanya mazoezi ya subuhi ili kuanza siku nikiwa na nishati na utulivu wa kisekolojia.